Unafanya nini usiku kabla kulala? Mimi mara nyingi kabla ya kulala usiku, huwa ninaoga. Napotoka kuoga, ndipo ninajiandaa kulala kwa kusali kwanza, kisha kulala. Lakini hiyo inategemea na jinsi ambavyo nimechoka katika siku husika. Kimfano kama nimechoka sana siku hiyo, basi nitapenda kulala moja kwa moja. Lakini kama nina nguvunguvu, basi nitakaa, nitaangalia, labda movie, ilapo nikiwa nimeshaoga. Na baadaye usingizi unakuja, ukisha kuja, basi napenda kulala. Ndio hivo.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi. Hapa nadhani unamaanisha rangi ni nayoipenda, yaani ambayo mimi napendezwa nayo. Rangi ambao minaipenda ni rangi ya grey, lakini pia rangi nyingine ni rangi ya dark blue. Izo ni kwa kiswahili ni rangi ya kijivu, alafu hili nyingine ni rangi ya bluu ambayo ni bluu nyeusi. Haijakoza sana. Izo ni rangi ambazo zimepoa na hata kimfano ukivaa nguo ya rangi hizo. Inaonekana kama ni safi mda wote kwa hiyo haiku lazimu. Muda wote unakaa unajiangalia, angalia kwa sababu hata ikitokea umepita kwenye vumbi, yaani siyo laisi ule uchafu uonekane, labda kama ilo vumbi liwe jeupe, lakini kama ni uchafu wa kawaida, inaonekana tu, ni kawaida, kwa iyo hamna tatizo lolote. Kwa ufupi langi nazo ninazozipenda ndio hizo, langi ya kijivu na iyo langi ya daki bluu.

Niambie kuhusu jinsi unavyo sherehekea siku yako ya kuzaliwa. Swalila kwanza. Unaweza kushiriki ni jinsi unavyo penda kusherehekea? Mimi navyopenda kusherehekea kwanza. Siku yangu ya kuzaliwa. Nikisha gundua tukwamba siku fulani. Asio kugundua maana si una kutaunajua. Kwahiyo nikisha jua kwamba siku fulani na zaliwa. Hiyo siku ninaipangilia vizuri. Ikifika asubuhi au jio ni inategemea na nisikugani. Kama nisiku za wiki basi asubuhi ni taenda kanisani. Lakini kama ni siku za weekendi hiyo hainashida mudawowote naenda kanisani. Mara nyingi napenda niende kanisani ni wekenia ya misa ni sali ni mshukuru mungu kwa kuwa amenipa. Zawadi ya uhai yaani ni mezaliwa nimetimiza miaka kadhaa baada ya kutoka kanisani ndipo ninarudi nyumbani kama ni weekendi kupumzika kisha kwendelea na mashangilio au sherehe. Lakini kama ni siku za kazini basi naenda kazini. Labda ni familia na marafiki. Labda ni na familia, marafiki au pekeeyako. Ninapenda kusherehekea zaidi nikiwa na familia pamoja na marafiki. Lakini ya pekeeyako, pekeeyako. Unaiyona kama ni siku ya kawaida, unaichukulia poa. Je, unakumbuka shereheya siku ya kuzaliwa uliyoipenda zaidi. Shereheya siku ya kuzaliwa ni liyoipenda zaidi. Hmm, hmm, hapo. Labda nilivyokuwa mdogo. Ki ukweli siku mbuki ile siku kamili kabisa kwa mba siku fulanindo niliipenda lakini naona kama zote tu zilikua hivyo hivyo ni chakula au keki gani unayoipenda siku hiyo. Nina penda tu keki hizi zakawaida ambazo zinapatikana. Na sio mtaalamu sana wa keki kwa hiyo siwezi kujua kwamba keki hii huwagaipo hivi hivi hivi. Lakini napenda keki fulani ambayouna kuta nikiikata kule ndani nikutane na vitu vigumuvigumu kama vikalanga kalanga fulani hivi. Unavo ikata na kisu pale hivyo. Pia isiwe nazile icing sugar nyingi. Yaani isiwe nayalema sukari sukari yale ya wanapambaga juu ya siwe mengi. Unapendeza, ungependa kupokea zawadi gani siku ya kuzaliwa ijayo. Zawadi ambayoni ngependa kupokea kwenye siku yangu ya kuzaliwa itakayo fuati ya mwaka huu. Natamani nipokee zawadi ya gari. Kama sio gari basi pesa pesa nyingi nyingi kidogo ambayo naweza nikanunua ata gari. Ata angalau naweza nikanua IST USD.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Unaweza kueleza mahali ulipo zaliwa au ukakua. Mi nimezaliwa jijini Mwanza. Mwaza ni mkoa ambao ndiyo umechangamka zaidi na una maendeleo zaidi kwa kando ya ziwa. Ni jiji la pili kwa ukubwa nchini Tanzania. Kwa hiyo ndo nimezaliwa hapo. Mji huu upo pembezoni mwa ziwa Victoria kwa hiyo. Nimezaliwa na kukulia hapo. Labda unaweza kushiriki vitu vya kuvutia huko. Miongoni mwa vitu vya kuvutia huko mwanza. Ni ziwa Victoria lenyewe. Lakini pia kitu kingine kinachovutia zaidi ni miamba au mawe. Mawe ya kule ni Nears Rock Yale mawe fulani hivi magumu sana. Kama yale wanatengenezeanga kokotu. Kwa ajili ya ujenzi wa barabara au ujenzi wa magolofa. Ndiyo mawe yaliopo huko kwa wingi. Kwa hiyo mawe jinsi yalivo kaa. Na ukiangalia nyumba zilivojengwa kule juu halafu mawe ni makubwa na yamebebana. Ni kitu ambacho alkinavutia. Jambo la tatu ni hali ya hewa ya kule. Hali ya hewa ya kule sio joto sana lakini siyo baridi sana. Ni hali ya hewa ambayo kwa joto inataka tu ku kimbizana na Daresalam yaani zinapishana kidogo daresalamu ina joto zaidi lakini mwanza pia ina joto kwa sababu nadhani ziwa pia ipo karibu na mstari wa equator. Jambo jingine kule ninapenda mchanga wa kule. Mchanga wa kule ni mchanga tu wa kawaida mweupe mweupe hivi. Sio kama ule mchanga wa vumbi sana. Kwa hio mwanza hamna vumbi kali. Labda, je, unakumbuka mambo mazuri ya utotoni. Miongoni mwa mambo mazuri ya ututoni nilio nayoyakumbuka. Nilipenda kucheza, tulikuwa tukicheza mpira na wenzangu tulivokuwa tunasoma. Lakini pia kuna mchezo unaitwa kombolela, tumecheza sana. Ni mchezo ambao ni mzuri na naupenda. Iyo michezo mpira, kombolela. Kombolela ninyi mnaita hide and seek hiyo ni kombolela unajificha alafu watu wanakutafuta na ukamata. Ni mchezo amboyo tumeicheza na tunaipenda. Jambo nyingine zuri ni kuangalia movie za utotoni jinsi tulivokuwa wadogo hizo movie ndo zilikuwa zina kiki sana. Nakumbuka movie moja Arnold Schwarzenegger. Movie ya Bruce Lee. Majina siwezi kuzikumbuka lakini nakumbuka waigizaji. Na movie nyingine naoikumbuka ni movie ya Rambo. Na movie nyingine ya Chuck Norris. Movie zile za Kimarekani hizo tumeangalia sana. Na tulikuwa tunazifurahia kweli. Basi tulikuwa tunavaa kama wanavovaa tunachukua mbao, tunajifanya kama ndo bunduki hivi kwamba tunaanza kuindana ma-stilling na ma-jambaz ilikuwa ni michezo mizuri ya ututoni ukiwa mdogo kila mtu anakuwa anatamani kuwa stilling kama kuwa stilling wa movie fulani kwa iyo unakuta unachukua umetoka kuangalia movie flani, unajifunga kitamba unajichorachora unajipaka majibu labda ili iwe kama commando halafu unaingia msituni kuwatafuta wenzako kwa hiyo ilikuwa jambo la furaha. Ni nini kunafanya mji wako kuwa maalum? Uwepo wa ziwa Victoria, hiyo ni jambo la kwanza. Uwepo pia yale mawe yanaita Bismarck Rock. Mawe ambayo yapo kwenye ziwa Victoria. Kingine ni uwepo wa samaki wengi. Ni miongoni mwa vitu navovipenda. Kule mwanza samaki ni wengi na tunakula samaki. Vizuri sana na daga, pia tena daga wabichi. Wali uliotoka ziwani, muda huo huo inafurahisha kwa hio mji wangu unakua maalum kwa sababu nikifika kule nakula samaki wa kutosha. Unahitaji kurudi pale wakati gani napenda kurudi mwanza wakati wa likizo yaani mwezi wa kumi na mbili kipindi cha sikukuu za krismasi kujumuika pamoja na familia. Napenda aah nimemaliza hapo.

Unatumia mudagani mtandaoni kwa siku? Kwa mtandao kwa maana mtandao ya kijamii situmii muda mwingi muda ambao napenda kuutumia mtandaoni ni pale ambapo ninataka kupumzika au kwa ajili ya kufurahisha tu mwili kucheka ninaingia basi ni kiperuzi kidogo tunakutana na vichekesho basi ni nacheka nafurahi lakini jambo lapili kwa ajili ya kuhabalika. Ni napo anza kuperuzi mtandaoni nakutana na habari nyingi kutoka kwa vyombo mbalimbali vya habari kwa hiyo ninahabarika ila situmii muda mwingi kwa sababu karibu muda wote nipo na access ya internet kwa hiyo internet ipo, kwa hivyo nikitaka kuingia mtandaoni muda wowote nina uwezo wa kuingia kwa hivyo kinachoweza kunizuia kuingia mtandaoni ni aidha mahali ambapo nipo haparuhusu mimi kuingia mtandaoni mfano unaweza kuwa kanisani muda wa ibaada kwa hivyo hapo hauwezi kuingia mtandaoni. Au labda upo kazini kazi imekutinga ni nyingi, hapo hauwezi kuingia mtandaoni, lakini kama nipo tu nimepumzika hivi, ninaingia nikijisikia.

Nambie kuhusu inchi ungependa kuitembelea. Unaweza kushiriki ni inchi gani ungependa kuitembelea. Inchi ambayo mimi ningependa kuitembelea. Kwanza ni inchi ambayo ina vivutio vingi vya utalii. Na katika vivutio hivyo mimi pia huzichukulia barafu au seruji kama kivutio cha utalii hasa inapokuwa milimani. Ninatamani nitembele nchi ambayo ina theruji alafu zipo juu ya milima. Kama vile canada, labda ujerumani au china. Ni inchi ambazo ninatamani kuzitembelea kwa ajili ya vitu hivyo. Lakini kitu kingine ni natamani kutembelea inchi ambazo zina misitu na misitu hiyo hiyo ni yenye kuvutia sana. Yani misitu labda ya mauwa huya mapori ya miti mbali mbali mikubwa, maporomoko ya maji hivyo, ni napenda kutembelea inchi za namna hiyo. Kwa hiyo, nchi yoyote ile ambayo ina sifa kama hizo mimi napenda kutembelea. Inaweza ikawa ni China, ikawa ni Canada, ikawa ni Ujerumani, ikawa ni Urusi, ikawa ni Marekani, au popote pale na mara nyingi kama nikiambiwa nitembelee inchi fulani basi jambo la kwanza nitataka kutembelea mbuga za wanyama zilizopo huko au hifadhi za taifa. Lakini pia kitu kingine juu ya milima natamani nikateleze teleze kwenye barafu hili michezo mnaiita aje, sijui skiing nadhani mnaiita hifa. Kwa hiyo ni michezo ambayo natamani kuifanya lakini sasa hauwezi kuifanya kama eneo hilo mlilopo halina theruji kwa sababu huku africa hakuna theruji maeneo mengi. Ninatamani kufanya hivyo siku moja. Labda unaweza kueleza ni kwa nini. Unatamani inchi hiyo, nimesha eleza. Ni kwa sababu, ninapenda nchi ambazo zina milima mengi zina theruji, alafu pia ziwe zina mapori na vivutio vya utalii kama vile maporomoko, wanyama na kadhalika. Wanyama huku Tanzania tunao wengi. Kwa hiyo, wanyama nimesha waona. Kama ni wanyama ninao tamani kuwaona ni wale wanyama ambao hawapo huku Tanzania. Mfano Kangaroo Kangaroo sasa wanapatikana Australia mara nyingi. Natamani siku moja kuwaona. Na wengine wengine kama Tiger Tiger pia huku hawapo sana hivi Tiger wapo kweli hawapo nadhani Tiger hawapo wali kama samaki fulani hivo. Je unakumbuka kitu fulani kuhusu inchi hiyo ulicho kisikia. Nimewahi kusikia. Unapokuwa china. Kuna jiji fulani hilo jiji ni kama wanasema it doesn't feel real. Yaani kwamba labda kuna treni inatembea juu ya huwa inapita katikati ya majengo. Labda kituo cha mafuta. Kipo juu ya jengo la juu ya ghorofa na vitu kama hivo. Kwani nimewahi kusikia kuna jiji ipo china. Wanafanya hivo natamani pia sikumoja nifike. Japo ile sio nature. Lakini natamani nifike nione jinsi ambapo pamechangamka. Nifurahishe macho. Ungependa kueleza ni nini ungependa kuona huko. Kitu ambacho ningependa kuona ningependa kuona hayo mambo ya teknolojia jinsi yalivyo kuwa labda treni ambazo zinapita katikati ya majengo juu ya maghorofa sheli juu ya maghorofa na vitu vingine vingine. Lakini pia jambo la msing zaidi ningependa kuona milima yenye theruji. Lakini pia maporomoko ya maji makubwa alafu na wanyama wale ambao sijawaini kuwaona huku Afrika. Ungependa kueleza ni nini ungependa kuona huko ni meshasema unahisi nini unapofikiri kuhusu safari iyo ninahisi nikifika huko kwanza nitakutana vyakula vya aina mbali mbali maana napoangalia vyakula vinatofautiana kila inchi inchi fulani wanakula vyakula kutokana na utamaduni wao kwa hiyo ninahisi siku nikifika maeneo hayo nitakutana na vyakula vya tofauti sana basi nitafurahi kuvijaribu na kuvila.